Rafiki yengu wa karibu zaidi nilikutana naye nilipokuwa shuleni tulikiwa darasa moja na mawanzoni tulianza kuzungumza kwa sababu ya masomo alikuwa akinisaidia pale nilipokuwa sielewi baadhi ya mada nami pia nilihitaji kumsaidia aliponihitaji kupitia mazungumzo ya mara kwa mara na kufanya kazi pamoja urafiki wetu uliendelea kukuwa taratibu hadi tukawa marafiki wa karibu sana Kuna mambo mengi tunayafanya pamoja, mara nyingi tunasoma pamoja kubadilishana mawazo, kushiriki michezo na hata kuzungumza kuhusu maisha yetu ya kila siku. Wakati mwingine tunacheka, wakati mwingine tunashauriana, tunapokuwa na changamoto. Pia tunaheshimiana na kusikizana, jamba ambalo limehimarisha sana urafiki wetu. Kinachonifanya niwe rafiki wa kweli ni uaminifu, uvimilivu na kuji kujali hisia za mwenzangu. Rafiki kweli ni yule ambaye yuko tayari kukusikiliza, kukushauri na kukusaidia bila kukuhukumu. Pia ni mtu anayekuambia ukweli hata kama unauma kwa sababu anakutakia mema. Kuhusu rafiki yangu, ningependa kusema kuwa ni mtu mwema mwenye moyo wa kusaidia na anayetia moyo kila wakati. Amekuwa nami katika nyakati za furaha na za huzuni. Urafiki wetu umenifundisha umuhimu wa kushirikiana kuheshimiana na kutathmini watu waliopo katika maisha yangu.

Kirubi wa kimarekani ni mchezo ninaopenda kwa sababu ya mkakati yake, nguvu na ushirikiana wa timu. Timu ya kirubi wa marekani naipenda ni Kansas City Chiefs. Naipenda timu hii kwa sababu ina nidhamu mbini nzuri za kucheza na uwezo mkubwa wa kushambulia na kujilinda. Pia imeonyesha udhabiti mkubwa katika mashindano makubwa, jambo linalofanya iheshimike sana. Nikikumbuka mchezaji mkuu wa timu hii ambayi ni Patrick Mahomes. Yeye ni mchezaji muhimu sana kwa sababu ni quarter back mwenye kipaji cha hali ya juu. Akili ya haraka na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi chini ya pressure. Anaongoza timu vizuri mara nyingi hubadilisha mwelekewa mchezo kwa pasi na viini zake za kipekee. Mchezaji ninaempenda zaidi ni Patrick Mahomes kwa sababu ana bidii kujiamini na uongozi wa kweli. Anapocheza huonyesha kuwa sio tu mchezaji bora bali pia ni kiongozi anayetia moyo wenzake. Wakati shimu yangu inapocheza nahisi furaha msisimuko na matumaini. Kila mchezo hunifanya nijisikie na kuwa na shauku kubwa. Hasaa timu inapopata alama au inaposhinda. Kirubi wa kimarekani hunifundisha umuhimu wa ushirikiano, uvumilivu na kutokata tamaa. Hata wakati mambo yanapooneka kuwa magumu.

Ningependa kujifunza mambo mapia hatakauniwezisha kukua kielimu, kitaluma na kimaisha kwa ujumla. Kwanza kabisa, ngependa kujifunza teknolojia mpia hasa katika nyanja ya akili, bandia, programu za kompyuta na matumizi ya teknolojia ya kidigitali. Kwa sababu, dunia sasa imebadilika kwa kiasiki kubwa na teknolojia inaipa nafasi umuhimu katika maendeleo. Kujifunza teknolojia hizi, kutanisaidia kufanya kazi kufanisi zaidi na kuwa mbunifukatika kutatua matatizo. Pia, ningependa kujifunza luga mpia kwa sababu luga hunifungua milango ya mawasiliano na kuelewana na watu kutoka tomaduni tofahuti. Kujua luga zaidi ya moja, husaidia kupanua fikra kuongeza ujasiri na kunipa na furusa mpia ya kielimu na kikazi. Zaidi ya hayo ni ingepena kujifunza ujuzi wamesha kama vile uongozi, usimamizi wamuda, kufanya mamuzi sahihi na kushirikiana na wengine kwa ufanisi. Ujuzi huu ni muimu sana katika kazi ya maisha ya kila siku kwani hunisaidia kukabiliana na changamoto kwa busara na nidhamu. Kwa ujumla, ningependa kujifunza vitu vipya kwa sababu elimu haina mwisho kujifunza, kunijengea fikra, kunipa motisha ya kuendelea mbele na kunisaidia kujianda vyema kwa mustakabali bora.

Ninawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa kutumia njia mbalimbali za mawasiliano kulingana na hali na mazingira ya kazi. Kwanza kabisa kutumia mazungumzo ya ina, ya ana kwa ana pale inapoezekana kwa sababu njia hii hunisaidia kueleza mawazo yangu kwa wazi na pia kuelewa hisia na maoni ya wengine kwa urahisi zaidi. Pili, kutumia simu au baruapepe kwa ajili ya mawasiliano rasmi au pale tunapokuwa mbali. Barua pepe hunisaidia kuwasilisha taarifa muhimu maagizo na kumbukumbu za kazi kwa njia iliyoandikwa na rahisi kufuatilia. Pia, kutumia majukwa ya mtandaoni kama vile programu za mawasiliano ya kikazi ili kushirikiana kwa haraka na kubadilisha taarifa. Zaidi ya hayo, ninahitaji kuwa msikilizaji mzuri kwa wafanyikazi wenzangu, kusikiliza mawazo yao, mapendekezo na changamoto zao kwa heshima. Mawasiliano bora sio tu ya kuzungumza, bali pia ya kuskiza na kuelewa wengine. Kwa ujumla, ninahakikisha kuwa mawasiliano yangu ni ya wazi ya heshima na ushirikiano kwa sababu mawasiliano mazuri huimarisha kazi ya timu, kujenga uelewano na husaidia kufanikisha malengo ya pamoja kazini.

Heki makubo niliojifunza maisha nini kuamba maisha naitaji subira, bidina nidhamu. Hakuna mafanikio na yakuja kwa haraka bila juhudi. Kila hatua ninayopiga inaitaji uvumilivu wa kujitolea hata pale mambo ya napokuwa magumu. Kujifunza kuwa kukata tamama pema hakuleti suluhisho. Bali kunandelea kuendelea kujitaidi ndiko kuletako mabadiliko. Pia nimejifunza umuhimu wakua heshimu ingine na kujitath mini mwenyewe. Kila mtu anamchango wake katika jami. Na kwa kuheshimu ingine, tunajenga mausiano mazuri na mazingira ya hamani. Kujidhamini unisadia kufanya maamuzi sahihi na kuepuka mambo yanayoweza kunidhuru. Hekima nyingine muhimu ni kwamba makosa nisehemu ya maisha na kujifunza badala ya kuyaogopa au kuyakimbia, nimejifunza kuyakubali na kujifunza kutoka kwake. Makosa hunifundisha jinsi ya kufanya vitu vizuri zaidi, siku zijazo na hunijenga kwa mtu mwenye busara zaidi. Zaidi ya hayo, nimejifunza kuwa mawasiliano na ushirikiano ninguzo ya mafanikio, kushirikiana na wengine, kusikiliza, ushauri na kusaidiana Hu nifanya nifike mbali zaidi kuliko kufanya mambo peke yangu Kwa ujumla, hekima ninayo. Niliojifunza maishani ni kwamba maishani safari. Ya kujifunza kila siku. Ukiwa na subira, heshima bidii na moyo ya kujifunza unanweza kukabiliana na changamoto na kufikia malengo yako kwa mafanikio.